Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea sehemu ya Afrika kusini. Sana sana kwenye mji wa Cape Town. Ningependa kwenda ufukweni kule kwa sababu nimesikia ukifika Cape Town. Unaweza ukaziona bahari zote mbili, bahari ya Indian na bahari Atlantic. Ningependa kufika mahali pale ambapo ni kusini sana mwa Afrika. Na ningependa pia kutembelea mashambani kule, mashamba na viwanda ambavyo vinatengeneza divai. Ningependa kutembea pia nione, pia ningependa kukweya milima ya kule nanitembee katika miji yao ya Cape Town. Nikiona vile naona kwa mitandao inakaa ni kama mahali pazuri sana mandhari masafi na ningependa sana kufika sehemu ile.

Ili kuhimiza ushirikiano katika timu, jambo la kwanza ambalo mtu anafaa kufanya ni kuhimiza watu walio katika hiyo timu wapendane. Wakishapendana, pia unafaa uwahimize ya kwamba wawe marafiki ikiwezekana. Halafu pia ninaweza nikawashauri wakue wanasaidiana na kama ungetaka usaidizi ukiwa katika hiyo timu. Ningetaka kuwahimiza ya kwamba wawe wanaomba usaidizi. Wakati mtu anaomba usaidizi kutoka kwa mtu mwingine inaonyesha kwamba anaamini ule mtu na pia anadhamini kazi yake. Kwa hivyo wapendane, wawe wakisaidiana, wajaribu wakue marafiki na kama wanahitaji msaada wasinyamaze, wawe wanasema ili watu wengine katika timu hiyo wakawasaidia.

Mimi siwezi sema ya kwamba napenda michezo ya ubao kwa sababu hata nikihesabu ni mara ngapi ambayo nimecheza michezo ya ubao ni nimecheza tu mara kadhaa hivi lakini si vile sana sijakolea sana katika michezo hii kwa hivo naweza sema siipendi sana naijua iko lakini siipendi vile sana.

Kuna kampuni kadha za teknolojia ambazo naziamini. Hizo ni kama kampuni ya Samsung, kampuni ya Apple ambao wametengeneza iPhone na simu zao ni nzuri zinachukua picha nzuri. Na kampuni zingine za kama HP kwa sababu nimetumia laptop za HP na naona ni mzuri. Kwa hivo hizo ni baadhi ya kampuni ambazo nazithamini sana.

Ninapenda sana kucheza ngoma kwa sababu mimi navutiwa sana na uwimbaji na mamba yote ambayo nahusiana na uwimbaji kusikiza ngoma kucheza ngoma hivyo vitu vyote navipenda na ni vitu ambavyo nafanya nikifurahia kucheza ngoma kwani furahisha sana nanikiwa kwangu pia nafungulia radio yangu icheze ngoma hivi ili niweze kujifurahisha.

Mimi nimewahi kutembelea ziwa na pia nimetembelea mto. Ziwa nimetembelea maziwa kadhaa hapa kwetu nchini Kenya kama ziwa Victoria, ziwa Nakuru, ziwa magadi, ziwa Baringo. Nimetembelea hayo na pia mto nimetembelea mto. Wewe. Wakati nilikuwa ninakua nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa naishi sehemu zenye mito mikubwa sana. Kwa hivo, nimetembelea ziwa na pia nimetembelea mto.

Muda wangu wa bure nautumia ku kujifunza kitu kipya kama kushona ama nautumia wakati mwingine kusoma ama naweza kutumia muda huo pia kusafiri kama ni siku kadhaa hivi ambazo niko nazo na ni za bure naweza nikasafiri naweza nikasoma kitabu ama kupumzika ama kujifurahisha tu kuangalia muvi ama pia kufanya usafi. Kusema ukweli inategemea. Inategemea ni kitu kipi cha muhimu ambacho kiko mbele yangu.

Njia ambayo natumia kusafiri kila siku naweza sema sana sana natumia pikipiki kwa sababu pikipiki ni za haraka zinakufikisha pale ambapo unaenda kwa haraka na pia ni rahisi kupata ziko kila mahali huku kwetu. Kwa hivyo najipata mara nyingi, ninatumia pikipiki, labda hata iwe nimeenda dukani, nimebeba vitu vizito. Hata kama kwangu si mbali, nina uwezo wa kuita pikipiki anisaidie mtu ambaye anabeba na pikipiki, ananisaidia kupeleka mizigo mizito nyumbani. Na kinacho hitajika tu kutoka kwangu, ni kujipeleka na kulipa. Kwa hivo natumia pikipiki sana kwa usafiri kila siku.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani. Kwangu ninakokaa hatufugi ndege kabisa. Labda niseme mashambani kule nyumbani aliko mama yangu anafuga kuku. Unajua kuku pia ni ndege. Lakini mimi kwangu hapana sina ndege ambaye nafuga nyumbani.

Sipendi kutembea kwa miguu sana, isipokuwa wakati ambao tu ninapoenda sio mbali. Kama sio hivo, natumia kutumia vifa na mambo mengine na njia zingine za kusafiri, isipokuwa kutembea miguu. Kwa sababu kutembea kwa miguu, unachoka, unatoa jasho, na inaharibu sana wakati kuna jua, alafu unajaribu kutembea. Unasikia mchovu sana, hata afadhali kutembea wakati wa mvua, kushinda wakati wa kiangazi. Lakini hata hivo mimi naeza sema sipendi kutembea kwa mguu.